Usiku huwa ninakaa mpaka ifikapo mida ya saa nne au saa tano. Iyo ndo mida yangu mizuri zaidi ya hukaa mpaka usiku. Nikisha maliza baada ya muda huo huwa naelekea kulala ambapo ninakuwa naweza kuamka saa mbili adi saa nne.

Wazo ambalo zuri ninalo kwa siku ya leo ni kuweza kuwaambia watu wasiache kufanya ibaada na kumuomba mwenyezi mungu. Vitu hivo ndivo ambavyo vinaweza kuleta riski yako kama mwanadamu. Ukiweza kufanya ibaada na kumwamini mwenyezi mungu, utapata chochote unachukihitaji katika maisha yako.

Ndiyo, uwa napenderea zaidi kuvaa kofia, lakini napenda sana kuvaa kofia kipindi cha juwa kali, manaake juwa linaweza kuwakali na ukashindwa kuona ata mbele kwa iyo kipindi cha muda uo, ndiyo uwa napenda zaidi kuvaa kofia.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya ufaransa, ni nchi ambayo nzuri, pia ina watu weusi wengi ambapo inaweza kuepukisha ubaguzi. Kitu ambacho kinanifanya kuweza kutembelea hio nchi ni nasikia kwamba kuna uhuru sana wa watu weusi na kutokubaguliwa. Iko ndio kitu ambacho ningependa zaidi kuenda kutembelea. Na kitu kingine pia ambacho ningependa kukiona ni kuona mnara ambao inaitwa eiffel Tower. Huo ni mnara mashuhuri sana duniani. Ningependa sana kuenda kutembelea na kuona. Kitu ambacho nafikiria kuhusu safari hiyo, jinsi ambapo naweza kupanda ndege, moja mpaka na ingine kufika ufaransa. Nina tumaini itakuwa sehemu nzuri sana kujifunza na kukaa apia.

Aina ya keki ninayoipenda ni keki ambayo imechanganywa chocolate, ina strawberry kidogo. Iyo ndiyo keki ambayo inanivutia sana sana sana. Kwa hiyo keki ambayo ninaipenda ni yenye chocolate na strawberry. Iyo inakupu na ladha nzuri sana na harufu nzuri.

Ndiyo, nimewahi kununua tiketi za tukio. Siku ya kwanza kuweza kununua tiketi za tukio ilikuwa kwenda kuangalia filamu katika ukumbi wa filamu. Hiyo ndio siku ya kwanza zaidi kwenda kununua tiketi za tukio. Nilifurahi sana kwa sababu ninapenda kwenda kuangalia filamu kwahyo nilikuwa na furaha sana kuweza kununua tiketi ile.

Kitu ambacho ningependa kujifunza kipya ningependa kujifunza IT. Ni kitu ambacho nakipenda sana na natumaini siku moja, nitaweza kuenda kujifunza. Ni nzuri sana kwa mtu ambaye anaweza kuelewa kompyuta. Ile nakupo ni nzuri sana na inaeza kumsaidia katika mambo yake.

Timu ya mpila wa miguu ambayo naipenda ni Simba. Timu hii nimeanza kuifatilia toka wakati nipo dalasa la nne au la tano. Yamba kwenye kuponi muda sana. Nilikuwa naweza kuifuatilia. Mchezo ambao n ukumbuka ulikuwepo ni mchezo flani. Kwa kama bonanza ambalo linaitwa nani mtani jembe, Simba aliweza kutanguliwa kwa mabao matatu. Lakini alifanikiwa kuchomuwa mabao yote. Na mechi kuhisha kwa tatu, tatu. Iyo ni mechi ambayo ninaikumbuka sana. Mchizaji ambaye napenda katika timu iyo kwa sasa ni mchizaji mmoja ambaye anaitwa Rushain De Rock. Mchezaji uyo ni mchizaji wa mwisho ni mrinzi ambaye anacheza vizuri sana akiwa katika eniolake. Ni mchezaji mzuri, anapasia vizuri na anakaba kwa wakati. Kitu ambacho nahisi timu yangu inaposhinda huwa nakuwa na furaha sana sana sana kwa sababu inanipa furaha nakuweza kunipatia matokeo ambayo yanastaajabisha muda wote.

Kitu ambacho unaweza kujistawisha wakati wa likizo hua ninapendelea zaidi kusoma vitabu. Ni mpenzi mzuri wa kusoma vitabu kwa sababu vitabu vinakuwa na jumbe nyingi ambazo watu wengi wanashindwa kufuatilia. Ila mimi ni mpenzi wa vitabu. Kwa hiyo wakati wa likizo huwa najistawisha kusoma vitabu.

Zoea zuri ambalo nime lijenga ni kuweza kuwa mkarimu na kuweza kusaidia watu. Hilo ndiyo zoea zuri sana ambalo nimelijenga. Siwezi kujisifia lakini ni mazoea mazuri sana ambayo nimeyajenga kwa kueza kusaidia watu, kuwa karimu na kutatua shida zao ambazo zipo kwenye uwezo wangu.

Kifaa changu huwa nina kichaji mala mbili kwa siku. Kutokana na matumizi yangu, inafaa zaidi mala mbili. Nikiwa na chaji mala mbili, huweza kupata uwezo zaidi kwenywe simu hiyo kwa kutoweza kuisha chaji. Huwa nina chaji mara mbili tu kwa siku.